Chakula ni nacho penda kukula jioni ni ugali kwa samaki. Napenda kula chakula hiki kwa sababu kinashibe. Kwa hivyo ni napo kila na jisikia nimeshiba mpaka asubui. Chakula hiki pia ni kitamu, kina ladha nzuri na ni rahisi sana kutengeneza. Wakati mwengine napenda kuongeza nazi kwenye samaki ya wangu. Ninapoongeza nazi kwenye samaki wangu kisha namla na ugali na sukuma wiki. Chakula hiki huwa kina nipendeza sana.